Wakati wa baridi kali ufanya mambo kadhaa hili kujikinga na kujihizi vizuri kwanza mi hufaa mavazi mazito kama vile sweater koti soksi nene na wakatu mwingine blanketi ya kuifadhi joto mwili kama vile dufe kupitia kiasi na ili niepuke magonjwa ambayo yanaweza sababishwa na hii baridi. Mi hupenda kunywa chai moto au vinywaji moto kama vile kahawa. Kwa sapapu nipa joto la ndani ya mwili na kunifanya nijisikie mwenye nguvu. Pia mi hupendelea kula vyakula vya moto na vyenye lishe ili kunisaidia mwili kuwa na joto. Wakati wa baridi kali mi hujitahidi kukaa ndani ya nyumba inapowezekana. Asaa wakati wa asubui, mi hutumia muda hutumia muda huo kusoma kuangalia runinga, kusikiliza mziki au pia kuzungumza na familia.

Programu mi hutumia kwa kila siku zaidi mi huwa ni programu ya X au naeza sema programu ya ujumbe na mawasiliano X Ambauo ilikuwa inaitwa twitter sahi ni X. Mi hutumia programu hiyo kuona mambo yanayotukia au kupata habari na taarifa kwa wakati unayendelea saa huo wakati. Pia mimi hutumia programu ya mziki kila siku kama vile spotify. Mi hutumia kusikiliza mziki sana kwa siku. Pia mimi hupenda programu ya telegram. Hii huwa niko katika vikundi vikubwa ambazo pia mi huweza kupata habari na kufanya jambo fulani katika vikundi hizo. Hizo ndio programu mi hutumika zaidi katika siku kwa simu yangu.

Napenda hesabu kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa kina kwa makini na kutatua matatizo kwa mpangilio mzuri. Maswali hesabu hufanya nitumie akili yangu kikamilifu na hunipa changamoto ya kutafuta majibu sahihi kwa kutumia mantiki. Pia hesabu ni somo muhimu sana katika maisha ya kila siku kama katika kupanga pesa, muda, biashara na ata sayansi na teknolojia. Ninapofanikiwa kutatua swali gumu la hesabu huisi kuwa na furaha. Pia najiamini zaidi ndiyo maana naona hesabu kuwa siyo somo gumu tu. Bali somo lenye manufa mengi.

Mi nezasema huwa napendelea suruali. Kwa vile mimi ni mwanaume wanaume tunavaa suruali bali hatuvai sketi. Mimi huiona kuwa na vitendo zaidi. Kwa sababu hunipa huru wa kusonga na kufanya shughli balimbali bila usumbufu. Pia unifanya nijisikie nipo huru na salama asa ninapokuwa inje au nikifanya kazi zinazoitaji harakati nyingi zaidi hayo mimi upendelea. Vazi hili sababu inaweza kuvaliwa katika mazingira tafauti iwe ya kawaida au rasmi.

Ndiyo. Mimi nimewahi kuenda kwenye tamasha la mziki uzoefu huo ulikuwa wa kuvutia sana kwa sababu uliniunganisha mziki watu na furaha kwa wakati mmoja. Mimi nilifurahia kuwaona wasanii wakitumbuiza moja kwa moja jukwaani. Kusikiliza mziki kwa sauti ya moja kwa moja na kushirikiana na watu wengine walio kuja na lengo moja la kuburudika. Tamasha hiyo ilinipa nafasi ya kujifunza kudhamini kazi ya wasanii zaidi. Kwa sababu kutumbuiza mbele ya umati mkubwa kunahitaji ujasiri na mandalizi makubwa. Mimi nilijikuta nikiimba pamoja na wengine nikicheza na kusahau mawazo ya siku kwa muda. Mimi huona tamasha la mziki kama njia nzuri ya kupumzika ya kuondoa mawazo na kujenga kumbukumbu nzuri mno.